Neno binamu, humaanisha mtoto wa mjoba, shagazi, ami au dada ya mzazi. Na hivyo ni jamaa wa karibu katika ukoo wa familia binadamu huhusiana kwa damu na maranyingi. Hukua wakiwa na ukaribu wa kifamilia. Hata kama hawakai katika nyumba moja. Kwa maana pana, binadamu ni kiungo kinacho unganisha familia kubwa na kudumisha mutadao wa mahusiano ya ukoo. Katika maisha ya kila siku neno binamu hutumika kueleza uhusiano wa kifamilia unaovuka mipaka ya kifamilia ya wazazi na dugu wakaribu binamu maranyanga huwa marafiki wa kwanza katika maisha ya watoto. Wakishirikiana michezo masomo na shelehe za kifamilia. Umuhimu wao unonekana katika kuhimarisha mshikamano wa familia kusaidiana katika nyakati za fulaha na huzuni na kudumisha utabulisho wa uko kijamii na kitamaduni binamu wana nafasi muhimu katika kuendeleza mila na desturi za familia na jamii kupitia mwingiliano wao. Maadiri na historia ya familia huupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kielimu binamu hueza kuimarisha katika masomo kushirikiana maarifa na kuwa mfano wa kuigwa. Hivyo, uhusiano wa binamu huingia katika malezi elimu na ustawi wa kijamii kwa ujumla. Katika maisha yangu binafsi, binamu wamekuwa sehemu muhimu ya safari yangu ya kukua. Nimekua nikishirikiana nao katika michezo, mazungumzo na ya kina na changamoto za maisha. Baadhi yao wamekua kama dugu wa kalibu wakinipa ushauri falaja na msaada wa kihisia. Katika nyakati tofauti, ukaribu huu umenijenga dani yangu na hisia ya kuhusika. Kuthamini familia na kuelewa kuwa mafanikio na changamoto zangu, haziishi peke yangu, bali zinaugusa familia pana. Kutafakari juu ya nafasi ya binamu katika maisha yangu kume kumenifunza umuhimu wa mausiano ya kifamilia ya nayo jengwa juu ya upendo na uelewa. Changamoto wakati mwingine utokea pale tofauti za tabia mitazamo na mazingira ya maisha zinapo telea. Kutoelewana hata hivyo, changamoto hizi zimenifundisha kubumiliana kusamehe na kudhamini tofauti. Uhusiano wa binamu umenionyesha kuwa familia si ukaribu wa damu pekee bali ni juhudi za kudumishana na kudumisha maelewano na mshikamano. Kwa mtazamo wa badae, nimeona uhusiano wa binamu kama laslimari muhimu katika maisha yangu ya kijamii na kihisia. Umekua chanzo cha kujifunza maadili na ushirikiano uwaminifu na mushikamano wa familia. Uzoefu huu umeniunda namna ninavyo fikiri kuhusu familia pana na wajibu wangu dani yake. Kadri ninavyo endalea kukua ninaamini kuwa kudumisha uhusiano mzuri na binamu kutachangia katika utulivu wangu wa kihisia na ukuwaji binafsi na uri vishaji wa madiri mema kwa vizazi vijavyo.

Neno sikio humaanisha kiungo cha mwili kinacho patikana pande zote za kichwa ambacho hutumika kusikia sauti na kusaidia kudumisha usawa wa mwili. Sikio lina sehemu za nje katika kati na dani kila moja ikiwa na kazi maalumu katika mchakato wa kusikia. Kwa maana pana, sikio ni chombo muhimu cha mawasiliano na uelewa wa mazingira yanayo tuzunguka. Katika maisha ya kila siku sikio hutuwezesha kusikia mazungumzo mziki sauti za hatari na ishara mbalimbali za mazingira. Umuhimu wa sikio unaonekana katika mawasiliano ya kijami kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi. Bila uwezo wakusikia, mtu age kubana na changamoto kubwa katika kuwasiliana na wengine na kushiliki kikamilifu katika jamii. Kiafya sikio linajukumu muhimu katika kusikia na kudumisha usawa wa mwili jambo linaloathiri mienendo ya kila siku jamii, kijamii, uwezo wa kusikia humaanisha mahusiano kwa kutuezesha mawasiriano ya wazi na yenye uelewa. Kielimu masikio ni nyenzo kuu ya kujifunza kupitia kusikiliza walimu mijadala na maelezo. Hivyo, sikio linamchango mkubwa katika maendeleo ya mtu binafsi na kijamii. Katika maisha yangu binafsi, nimegudua thamani ya sikio kupitia uzoefu wa kila siku wa kusikiriza. Nimejifunza kuwa kusikiriza kwa makini, kuna hitaji zaidi ya kusikia sauti, kuna hitaji umakini na kuelewa ujube unaowasilishwa. Kuna nyakati abapo kelele au uchovu, vimefanya nishidwe kusikiriza vizuri hali inanikubusha. Umuhimu wa kulinda afya masikio yangu na kutoa muda wa utulivu na kwa ajili ya kupumzika. Kutafakali ju ya sikio kumenifunza kuwa kusikiriza ni ustadi muhimu katika maisha. Changamoto hutokea pale sikio linapo puuzwa iwe kelele nyingi au kutosikiriza kwa maksudi hali hizi hunifundisha umuhimu wa kusikiriza kwa makini na kuwa na heshima. Sikio limenifundisha kuwa kuelewa wengine huwanza kwa uwezo wa kusikiriza kwa dhati. Njabo linaro imalisha mahusiano na kukunguza migogoro. Kwa mfano kwa mtazamo wa badaye nimeiyona nafasi ya sikio kama msingi wa mawasiriano bora na ukuwaji binafsi uzoefu wangu umenijenga kwa kuwa mtu anaedhamani kusikiriza kabla ya kuzungumza. Sikio lime unda na mna ninavyo shugulikia watu mamuzi na changamoto za maisha. Kadri ninavyo endelea kukua. Nimeamini kuwa kuendeleza tabia ya kusikiriza kwa makini kumenisaidia kuwa na uwelewa mpana zaidi. Mahusiano imara na mutazamo chanya katika maisha.

Kauli asante sana, hutumiwa kuonyesha shukran, ya kina na kuthamini jambo, lililofanywa au msaada uliotolewa. Ni usemi unaobeba hisia ya kurithika, heshima na kutambua juhudi za mwingine kwa maana pana. Asante sana ni lugha ya heshima na unyenyekevu inayojenga daraja ya mawasiliano kati ya watu. Katika maisha ya kila siku asante sana hutumika katika familia shule kazi na jamii kwa ujumla. Kauli hii husaidia kudumisha adabu mahusiano mazuri na kuonyesha thamani mchango wa wengine umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kuleta furaha kuongeza motisha na kuimarisha mawasiliano ya heshima kati ya watu kijamii na kitamaduni asante sana ni sehemu ya maadili yanoyofundishwa tangu utotoni yakisisitiza umuhimu wa shukran na heshima. Kihisia maneno haya yanaweza kumfanya mtu ajisikie kuthaminiwa kuonekana katika mazingira ya kazi na elimu. Kauli hii hujenga mazingira chanya na kuimarisha ushirikiano na mshikamano. Katika maisha yangu binafsi Kauli Asante sana imekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano yangu ya kila siku. Nimetumia kuonyesha shukran na msaada mdogo au mkubwa iwe ni ushauri msaada wa kimwili au hata neno la faraja. Kila ninapo sema asante sana huhisi kama nimetambua juhudi za mwingine na kuimarisha uhusiano wetu. Kauli hii imenisaidia kujenga tabia na kuthamini watu wanaonizunguka na mchango wao katika maisha yangu. Kutafakari kuhusu asante sana kumenifunza kuwa shukran zina nguvu kubwa kuliko ninavyodhani. Changamoto hutokea pale tunapo chukulia mema na wengine kama ya kawaida na kusahau kutoa shukran. Hali hiyo hunifanya nitambue umuhimu wa kuwa makini na mwenye shukran katika kila hali. Kauli hii imenifundisha unyenyekevu kutambua mchango wa wengine na kuthamini hata mambo madogo yanafanywa kwa nia njema. Kwa mtazamo wa baadaye, nimeona kauli asante sana kama msingi wa mahusiano bora na ukuaji wangu binafsi. Imenijenga kuwa mtu anayejali, anayedhamini na anayejua nguvu ya maneno mazuri. Kauli hii imeunda namna ninavyofikiri na kuishi. Kwa kunikumbusha kuwa shukran huleta amani na ya moyo na kuimarisha mahusiano. Kadri ninavyo endelea kukua. Ninaamini kuwa kuendelea kutumia asante sana kwa dhati kutanisaidia kuishi maisha yenye heshima mshikamano na furaha ya kweli.

Neno bustani humaanisha eneo linalo pangwa na kupandwa mimea kama maua miti nyasi au mboga kwa ajili ya mapambo. Mazungu mapumziko au matumizi maalumu bustani huweza kuwa ya nyumba uma au kibiashara. Kwa maana pana bustani ni nafasi ya asali. Asili inayo changanya uzuri utulivu na uhai. Katika maisha ya kila siku bustani hutumika kama sehemu ya kupumzika, kufanya mazoezi mepesi na kutumia muda wa kutafakari. Watu hutembelea bustani ili kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia max ya kijani. Umuhimu wa bustani unaonekana katika mchango wake wa kuboresha afya ya akili mwili pamoja na kuongoza uzuri wa mazingira. Ki mazingira, bustani husaidia kuboresha ubora wa hewa kuhifadhi viumbe hai na kuthibiti joto la mazingira. Kijamii bustani huuleta watu pamoja zikitoa nafasi ya kushirikiana na kuimarisha mahusiano. Kielimu bustani hutumika kama darasa la wazi ambapo watu hujifunza kuhusu mimea mazingira na umuhimu wa uhifadhi wa asili. Hivyo, bustani zina mchango mkubwa katika ustawi wa kijamii. Katika maisha yangu binafsi bustani imekuwa sehemu muhimu ya kupata utulivu na msukumo wa mawazo ninapokuwa katika bustani hupata nafasi ya kutafakari maisha yangu kwa kina huku nikifurahia hewa safi na ma mandhari ya asili nimejifunza kuthamini mchango wa kukuza mimea ambapo hunifundisha subira na kujali. Bustani pia imekuwa mali mahali pa kukuunganisha mawazo yangu na kupata mskumo wa kufanya maamuzi kwa utulivu. Kutafakari juu ya bustani kumenifunza kuwa ukuaji. Huchukua muda wa uangalizi wa kujitolea na uvumilivu. Bustani imenifundisha kuwa matokeo mazuri huonekana na juhudi za mara kwa mara hata kama ni ndogo. Pia hu imenifundisha kuthamini maumbile na jukumu langu katika kuji tunza. Kwa mtazamo wa badae, nimeiona bustani kama sehemu inayo endelea kuwa muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na kiakili. Imenijenga kuwa mtu anayethamani, anayathamini, utulivu, uvumilivu na uhusiano wa asili. Bustari imeunda mtazamo wangu wa maisha kwa kunikubusha kuwa kama mimea mafanikio yanahitaji muda. Uangalizi wa mazingira sahihi kwa hivyo, bustani ni zaidi ya eneo la kijani. Ni darasa la maisha linalo endelea kunilea na kunikuza.

Neno duka, humanisha mahali au jengo linalo pangwa kuuza bidhaa au huduma kwa wateja. Duka linaweza kuwa dogo kama la mtaa au kubwa kama soko kuu au maduka makubwa. Kwa maana pana, duka ni sehemu muhimu katika maisha ya kila siku. Kwani linawezesha watu kupata mahitaji yao kwa lahisi na halaka. Katika maisha ya kila siku, duka hutumika kwa ajili ya ununuzi wa vyakula, nguo vifaa vya nyumbani na bidhaa nyingine muhimu. Umuhimu wa duka unaonekana katika kulahihisha maisha kuondoa munda wa kutoa fursa na watu kwa kila hali kupata bidhaa wanavyo hitaji. Pia duka hutoa nafasi ya kushirikiana na jamii na kudumisha ma kwani duka huchangia kuimarisha mushikamano wa jamii kwa kuwa sehemu ya watu kutana na kushirikiana. Kiuchumi duka huunda ajira kuchangia mapato na kukuza biashara ndogondogo kitamaduni maduka yanaonyesha mtindo ya ununuzi ladha na tamaduni za watu wa eneo husika. Hivyo, duka lina mchango mkubwa katika ustawi wa jamii, uchumi na utamaduni. Katika maisha yangu binafsi, duka limekua sehemu ya kila siku ambayo huwezesha kupata mahitaji yangu ya kila aina. Kila nikipo dukani, ninapitia mchakato wa kupanga ununuzi, kuchangia bidhana kuangalia ubora wake. Uzoefu huu umenifundisha kupanga bajeti kuhesabu fedha na kufanya maamuzi sahihi Duka pia linanifundisha umuhimu wa heshima, mawasiliano, mazuri na wafanyikazi na wateja wake Kutafakali kuhusu duka kumeonyesha kuwa ni sehemu yenye changamoto na fursa Na fursa, changamoto zinazotokea pale bidhaa, zinapokosa bei Kubadilika au wateja kushindana Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha uvumilivu Kupanga kwa busara na kuboresha mbinu za ununuzi Duka limekua dalasa la maisha linalonifundisha kudhamini raslimali Kudumisha maadili na heshima na kushirikiana vizuri na wengine Kwa mtazamo na wabadaya, nimeona duka kama sehemu ya ukuaji binafsi na kijamii. Kila duka ninalotembelea ni fursa ya kujifunza mbinu za biashara, maadili ya wateja na uchunguzi wa bidhaa bora. Uzoefu huu umenijenga kuwa mtu anaye jua kupanga kuamua kwa busara na kudhamini. Kila fursa inayatokea kadri inavyo endelea kukua. Ninaamini kuwa kushirikiana na kutumia maduka kwa hekima kunaendelea kunisaidia kuishi maisha yenye uhiano, heshima na maendeleo.

Neno mazungumzo humaanisha mchakato wa kubadilishana mawazo maoni au taarifa kati ya watu wawili au zaidi mazungumzo yanaweza kuwa rasmi au yasio rasmi na hutumika kueleza hisi ya hatua mawazo au kuboresha uhusiano wa mahusiano kwa namna pana mazungumzo ni msingi wa mawasiliano ya binadamu na ufahamu wa pamoja katika maisha ya kila siku mazungumuzo hutumika katika familia shule kazini jamii kwa ujumla ni njia ya kuelewana kushirikiana na kufanikisha malengo ya pamoja umuhimu wa mazungumuzo unaonekana katika kuhimarisha uhusiano kufanikisha maamuzi na kutoa nafasi ya kueleza hisia na maoni kwa uhuru kijamii mazungumzo husaidia kudumisha mushikamano heshima na kuondoa migogoro kiuchumi mazungumzo ni msingi wa maamuzi bora katika biashara mikutano ya kazi na maisha bali kitamaduni mazungumzo yanahushisha utambulisho wa maadili mila na lugha jambo linalosaidia kudumisha maadili na utamaduni wa jamii hivyo mazungumzo yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kazi na maisha binafsi katika maisha yangu binafsi mazungumzo yanaweza kuwa sehemu muhimu ya kila siku kila tukio la mazungumzo iwe familia marafiki au kazini yananiwezesha kuweza kuelewa hisia za wengine na kushirikisha maoni yangu kwa uwazi nimejifunza kuwa kushirikiza kwa makini ni sehemu ya msingi na mazungumzo yenye tija mazungumzo yananisaidia kutatua migogoro midogo na kubwa kujenga uhusiano na imani na kuimarisha mshikamano wa kijamii kutafakari kuhusu mazungumzo kunanifunza kuwa ni sanaa na ustadi unaohitaji subira heshima na utulivu changamoto huzitokeza pale mazungumzo yanakuwa na tofauti za maoni hisia au ukosefu wa kuelewa hata hivyo changamoto hizi hunifundisha uvumilivu ustadi na kutatua migogoro na namna ya kueleza maoni kwa heshima mazungumuzo yamenifundisha pia kudhamini ushirikiano na kushirikiana kwa dhati ili kufanikisha malengo ya pamoja kwa mtazamo wa baadaye ninaona mazungumuzo kama msingi wa maendeleo yangu binafsi kijamii na kitaaluma kila mazungumuzo ninayo yashiriki ni fursa ya kukuza ujuzi wa binafsi kijamii na kitaaluma kila mazungumzo ninayoshiriki ni fursa ya ujuzi wa mawasiliano kusikiliza na makini na kueleza maoni kwa busara uzoefu huu umenijenga kuwa mtu anayejali anayedhamini maoni ya wengine na anayejua jinsi ya kushirikiana ili kufanikisha malengo kadri ninavyoendelea kukua ninaamini kuwa kuendeleza mazungumzo yenye tija huendelea kusaidia kuishi maisha yenye mushikamano heshima na mafanikio endelevu.